Kwa kweli kabisa mimi nampenda mbwa. Mbwa ana faida mingi sana kule nyumbani. Haswa mbwa anaeza funzwa jinsi ya kunusa na kujua ni nini kilitendeka pengine kama lisaa limoja lililopita. Ako na uwezo wa kujua kama mwizi anakuja kwa boma. Mbwa ako na uwezo pia wa kujua kama pengine risasi imepigwa. Ako na uwezo wa kufunzwa kunusa risasi. Na anaeza kuonyesha ama anaeza kupea ishara ya kuonyesha pengine mahali ambapo unaenda pako na hatari. Na mbwa kando na hayo yote, mbwa pia wanafugwa nyumbani kama pengine kitu kizuri ambacho kinapendwa na kila mtu. Kama vile chihuahua ni mbwa ambao wanaofugwa ambao ni maua ya nyumbani. Na kwa hakika mbwa ukimuona hivyo unaeza dhani hana umuhimu wowote kwa boma ila ako na umuimu mwingi sana. Na mbwa nikianza kabisa kama kwa mfano mbwa ukinunua mbwa ambaye ako na uwezo wa kulinda boma. Kuna mbwa ambaye amepewa pengine zoezi kali na mafunzo ya kunusa jinsi mwizi anakaa, wa kunusa vilipuzi, ama kunusa kitu chochote ambacho, si kizuri, pengine risasi, pengine mtu amebeba madawa ya kulevya, pengine mtu amebeba kitu chochote ambacho, si kizuri. Mbwa huwa anafunzwa vizuri sana na ako na uwezo wa kujua hivyo vitu vyote na huwa anasaidia sana kwa sababu pengine mgeni amekutembelea na haukuwa unamjua ule mgeni. Na ule mgeni amebeba pengine risasi ama amebeba bunduki ama amebeba kitu kibaya, mbwa ambaye amefunzwa na maaskari kunusa kwa hakika atamnusa ule mgeni ata hapo aanze kubweka hapo ndipo utajua yule ambaye amekutembelea si mtu mzuri ama ako na pengine mawazo mabaya ya kukumaliza ama hata kumaliza boma lako. Pia mbwa huwa anatumika kama mlinzi kwa boma. Mara mingi pengine wakora wamekuja kuvunja kwako wakora wamekuja kukuibia, lakini kama uko na mbwa ambaye ako na uwezo wa kuwajua wale wakora ama ata kuwasikia, pengine wakisogea atakuwa ana uwezo wa kuwajua kwa haraka sana. Na mbwa huwa anasaidia kuwazuia hata wasiingie kwa sababu watabweka na ukali sana. Na kuna kubweka kwa mbwa ambao kunaashiria pengine wezi wamekuja kukuvamia. Ama kuna wezi wako wanapangilia kuingia. Ama kuna kitu kibaya ambacho kinaenda kufanyika. Sasa mbwa ako na uwezo wa kukabiliana na wakora, na ako na uwezo, hata wa kuku, pengine julisha mapema, ndiposa ukae tayari, ndiposa uweze kukabiliana na wale, wakora ambao wamekuja kukuvamia. Alafu mbwa pia, huwa mara mingi, nimeona kama kwingine, mbwa ana tumika kuenda kuleta kitu chochote, amefunzwa jinsi ya kuenda kuleta kitu, anaekewa tu pengine pesa kwa kikapu, alafu anaekewa kwa shingo, sasa yule mbwa moja kwa moja ataenda mpaka dukani alafu aende na ile kikapu na apeane na hakuna mtu yeyote mwenye atachukua pesa kwa kile kikapu pengine na mbwa mkali sana. Sasa akifika kule dukani apeane kile kikapu mwenye muuzaji atasoma karatasi ambayo imeandikwa ikatupwa kwa kile kikapu. Alafu aweke kila kitu ambacho kinahitajika kuweka pale ndani na achukue fedha ambazo zinahitajika na arudishe pengine. Arudishe pesa ambazo zimesalia kwa kile kikapu na vitu ambavyo mbwa amekuja kuvichukua na arudishe nyumbani. Mbwa anaweza pewa mafunzo mengi sana na hata akakusaidia kwa boma kama mtoto mdogo. Alafu pia mara mingi mbwa anatumika kama maua ya boma. Ama kitu ambacho kinapendwa na kila mtu kwa sababu kuna aina za mbwa kama Chihuahua, huwa zinacheza na watoto, huwa zinafunza watoto kucheza, huwa zinarukaruka na watoto. Napenda hizo mbwa, wale mbwa sana kwa sababu huwa wana mwonekano mzuri. Na ule mwonekano huwa unavutia watoto hata wageni, hata watu wazima kwa boma. Ambapo, uko na uwezo wa kukaa na ule mbwa hata sebuleni. Ambapo na pengine unaangalia televisheni ama unafanya shughuli zako, unazungumza naye, unacheza unacheza pamoja naye na inakuwa vizuri sana kama maua ya boma ambayo inakusa.

Kwa kweli mimi huwa napenda kutumia mtandao sana. Na mara mingi mimi huwa nanunua bidhaa zangu zote mtandaoni nimekuwa nikitumia mtandao kwa muda mrefu kwa sababu nafanya shughuli mingi hata pengine nitaka kwa giza, gari kutoka nje nje. Kwa hakika huwa natumia mtandao kama bidhaa kama vile pengine simu. Chochote ambacho nataka. Ata kama ni nguo mara mingi naenda kwa mtandao na guza kile kitu ambacho nataka nabonyeza alafu ananiambia ni pesa ngapi sasa ukiniambia ni pesa ngapi mimi na kiegeza baada kuegeza wale wenyewe wanasema baada kile kitu kufika ndipo uweze kurejea na nimekuwa nikifanya hivyo na nimeona imekuwa ni vyema zaidi kwa sababu kitu ambacho magiza kinafika kwa wakati ufaao. Kikifika hivi wako na maduka mahali tofauti tofauti ambapo wameeka watu wao, wanafanya kazi pale ambapo hizo vitu zina shuka ndiposa uende kuvichukua. Sasa ukienda pale, kitu ambacho ulikuwa umeagiza unaenda unakilipia. Baada ya kukilipia, alafu, wanakurudishia. Kama ni fedha, unawalipa, na wanakupea kile kitu ambacho ulikuwa unataka. Lakini mtandao umekuwa ni mzuri sana kwa sababu umetusaidia kurahishisha biashara vingi sana kwa sababu ukitaka kitu chochote unaenda tu pale kwa mtandao unabonyeza kitu ambacho unataka alafu wanakuekea kile kitu chenyewe ambacho unataka bila kubadilisha pengine mfumo sura ama kubadilisha vile kinakaa wanakuletea kitu kile ulicho agiza. Na wanapo kukufikisha kile kitu, unalipia kwa duka zao, baada ya kulipa, wanakupea ule mzigo jinsi ulivyo. Na imetusaidia sana ata kuweka muda wetu kwa sababu hutakuwa na muda wa kuranda. Kuagiza vitu mtandaoni, imetufanya, tukuwe na muda mwingi wa kufanya shughuli zetu. Kwa sababu pale nyuma ulikuwa ukitaka kitu pengine, unafunga safari ndefu ya kuenda kununua kile kitu madukani. Ama kokote ama mjini lakini sasa hivi muda umeturahisishia na wametupea muda wetu mzuri ambapo unatumia nusu ya dakika ama dakika kama moja umemaliza kuagiza kitu chochote ambacho unataka na wewe unangonja tu kinakufikia mahali popote ambapo uko unenda pale dukani na wanakupea alafu pia kimetusaidia hiyo biashara ya mtandaoni ya kununua vitu mtandaoni imetusaidia kupunguza wizi. Kwa sababu pale nyuma ulikuwa ungeenda kununua kitu mjini alafu baada ya kununua hivi kitu ambacho umenunua kumbe vijana wakurutu ama wakora wame kuongojea utoke mali ambapo unaenda ununuzi baada ya wewe kutoka tu hivi wanakuandama na wanakunyanganya kile kitu ambacho umenunua kwa mabavu ama kwa lazima ambapo ilikuwa imechangia wizi kukithiri na kukuwa mwingi sana. Lakini sasa hivi vile tunaongea, ukitaka kitu chochote, kinakuja moja kwa moja mpaka mahali ambapo uko na imepunguza wizi kwa kiwango kikubwa sana. Alafu kingine pia imepunguza pengine ile ya kusema watu ambao wana kuja kati ya mwana biashara na mnunuzi. Pengine kuweka pesa zake kidogo za kusema alikusaidia kufanya pengine kununua kile kitu sasa unamlipa yale malipo ya kukusaidia imepunguza hizo vitu sasa wewe wewe unaagiza kitu kutoka kwa kampuni, unapigia mwenye kampuni, simu ama unaagizia kwa mtandao. Alafu kitu kina kukujia moja kwa moja bila kupitia mtu wakati wa kusaidia pengine kununua kile kitu na kukudai pesa mingi. Alafu hii shughuli yote ya mtandao mzima imetusaidia sana kwa sababu, kila kitu ambacho utakuwa unataka kiko mtandaoni. Hata kama unataka kitu kinaka aje, pengine hakipatikani kwa inchi yenyu. Uko na uwezo wa kuagiza kitu nje ya nje. Bora tu, unataka kitu gani. Alafu, wanakuekea kile kitu ambacho unataka. Na kitakufikia kwa inchi yako, salama, salmini. Kuliko vile hapo nyuma watu walikuwa inawalazimu wanaenda mpaka kule pengine nchi ya inje kama uchina kuenda kununua mzigo lakini sasa hivi kwa sababu ya mtandao unaagiza hata ukiwa Kenya na hivyo vitu ambavyo umeagiza vinakufikia hapa hapa.

Kwa kweli kabisa mimi siku za weekend nyingi huwa natembea kwa ziwa. Na nimetembea kwa ziwa tofauti tofauti, nimetembea kwa ziwa Victoria. Ambapo huwa tunaenda, tunapanda kwa boti, tunaenda kuji, tunaenda kuji mudu na ara kuhakikisha. Tunacheza michezo tofauti tofauti kwenye hilo ziwa. Mara mingi kama wakati wa jumamosi, huwa tunaenda kwa ziwa, kujiburudisha, wengine wanaenda kuogelea kwa ziwa, wengine wanaenda kupanda hile mashua ama waende wajifunze jinsi ya kushika samaki kwa ziwa, kutumia vijiti, kutumia ndoana, na ata kutumia zile mafua ambayo wanatumia kutega samaki. Na tukienda kwa ziwa kuna vitu tofauti tofauti ambavyo vinavutia, wameweka, mikahawa, juu ya maji ambapo unaweza kuwa, umeketi juu ya maji na unendelea na shughuli zako. Pengine unakunywa vinywaji baridi ama unakula chakula tofautafauti mkiwa kwa mikahawa ambazo zimekaa juu ya ziwa. Na pale kwa ziwa ni mahali pa burudani sana kwa sababu mkikuwa mmekaa pale mtaletewa vitu tafauti tofauti kama samaki na si yule samaki mdogo bali wale samaki wakubwa mbaki kuletea ata mmoja kummaliza kama ujezoe kumula samaki na kwa mgumu sana. Sasa pale kwenye ziwa, kuna vitu tofauti tofauti kama mashua, kuna meli, kuna meli ya kupugisha mzigo, kuna meli ya maaskari ambayo, inafanya pengine, ile uchunguzi, kuhakikisha ziwa liko sawa, hakuna mtu mwenye anakuja kuvamia, kuiba samaki, kutoka nje ya inchi, na kuhakikisha, hakuna biashara pengine ambayo, si ya halali, inendelea kwa ziwa. Sasa kuna kuanga na zile bote ambazo maaskari wanatumia kuchunguza na kufanya uchunguzi na kufanya ulinzi na kushika doria mara mingi. Sasa wanaposhika doria hapo ndipo wanaweza kumbana na wakora ama watu ambao wakua pengine na maadili maovu kinyume na ziwa pengine wanataka kuja kumwaga kemikali kwa ziwa. Sasa, pale mtajionea ninyi wenyewe maaskari ambao wameshika doria. Alafu kuna ile boti ambayo mnatumia pia kushika doria na kujua pengine kama munataka kujua ziwa, muende mpaka katikati ya ziwa, mwanzo ama mwende mpaka katikati ya maji kwenyewe mnatumia zile mashua na meli kusafiri uko ndani. Sasa sisi tukienda kila weekend huwa tunaenda kwanza tunakaa kwa ile mkahawa mzuri ambao umekaa juu ya maji ya ziwa. Mnakunywa hapo vinywaji baridi, mnakula samaki mzima ambaye hametolewa kwa maji hapo hapo. Sasa mnakula samaki ambaye hajakaa sana ambaye ametolewa kwa maji moja kwa moja. Na mnajinafasi mnafurahia sana kwa nabrudani yenyu kama pingine mweka mziki kidoge na imba. Baada ya hapo mkimaliza kula mnaingia kwa yale mashua. Mnaanza kutembea ndani ya maji mkijuone njini mwenyewe. Kwa sababu leziwa la Victoria niziwa kubwa sana ambalo limeonganisha nchi tatu. Kenya, Tanzania na Uganda ambapo ukijaribu kutembea hata kwa siku moja huwezi limaliza kwa sababu ni ziwa kubwa sana. Ni moja wahapo ya maziwa ambayo ni makubwa Afrika kote na watalii huwa wanakuja pale wengi sana. Sasa kila weekendi tunakoenda kule huwa tunakutana na marafiki tofauti tofauti, watu nakutana na watalii, tunakutana na watu wapya. Wale watu wapya pia tunafanya urafiki nao tunazungumza nao naunaunda urafiki ambako watakati mwingine kama unataka kutembe nje ya inchi yako unawenda kuwa na uwezo kuwa na rafiki pengine ughaubuni, ujemani ama amerikani anakuita kama mgeni unenda kumutembelea unenda kujionea unenda kutali inji yake ujione ni yepi yako pingina hiko kwa inji yako na mweze kubadishana na mwazi sasa kutembea kwa ziwa mimi ni kawaida kwa angu aswa kila wikendi hapo ndipo huwa tunenda kujuana zaidi na watu tofauti na hapo ndipo huwa tunenda kupata burudani ya kutosha kila siki ya wikendi bada.

Kweli kabisa mtu ambaye huwa analinda afya yake huwa anaishi kwa muda mrefu bila magonjwa bila kupigana na chochote mwilini na huwa anafanya kazi kama mkakamavu na mwepesi kwa kufanya kitu chochote. Sasa afya ni mojawapo ya vitu muhimu sana ambazo huwa kinalinda na mini huwa nakula lishe bora. Lishe bora ni mojawapo ya vitu ambavyo huwa naviweka kipaumbele nikilinda afya yangu. Kwa sababu kama afya yako imedorora, hujalinda afya yako vizuri, kwa kila mara utakuwa unakumbana na magonjwa tofauti tofauti ama mwili utakuwa dhaifu, maaskari wako wa mwili wa kupigana na magonjwa tofauti watakuwa dhaifu. Sasa kuhakikisha kila siku nakula lishe bora ni moja wapo ya vitu ambavyo huwa vinaweka afya yangu vizuri. Kwa mwanzo kabisa mimi huwa nahakikisha kila asubuhi mchana na jioni nakula matunda natumia pengine kama mboga za majani halafu natumia protini na hiyo yote huwa inanisaidia kuhakikisha kila chakula ambacho nakula iwe ni kiamshakinywa iwe ni chakula cha mchana ama ni chakula cha jioni lazima kiwe na pengine lishe bora ambapo nimezingatia yale yote ambayo yameekwa kwa lishe bora ndiposa nisiweze kuwa na utapiamulo ama afya ambayo imedorora alafu kingine ni zoezi huwa nahakikisha zoezi mara kwa mara kwa kutembea kwa muda mrefu kama ni kutembea asubuhi naamka natembea ama naenda kazini ama kutembea tu inakuwa ni kitu cha kawaida kwangu kuhakikisha nikitembea damu inaenda kwa mwili vizuri na kwa kufanya hilo zoezi la kutembea. Na hata kukimbia huwa inanisaidia sana kupoteza pengine yale mafuta mengi ambayo yangejiziba kwa mishipa na yaniletee magonjwa kama ya presha ama shinikizo la damu. Sasa huwa nahakikisha zoezi ni kitu la muhimu sana kwa mwili wangu ndiposa kupunguza yale magonjwa ama kuhatarisha magonjwa yoyote yasinishike kwa mwili wangu kwa kufanya zoezi mzuri. Halafu kitu kingine huwa nahakikisha nakunywa maji kwa wingi. Maji ni uzima na mwili wetu asilimia sabini umejengwa kwa maji. Na yale maji huwa yanatusaidia kuhakikisha, inatoa uchafu kwa mwili, inang'arisha mwili, inafanya mwili, unakuwa na pengine kitu ambacho kinayotuliza, haiezi kuwa joto sana, na haiezi kuwa baridi sana na pia huwa inasaidia mwili isiweze pengine kukauka sasa maji huwa inatusaidia sana ata ile mashine ya kusaga chakula kwa tumbo. Huwa inatumia yale maji kwa ubora wetu ata ukiona mtu anametameta ngozi ako na ngozi safi ni kwa sababu ya kukunywa maji mengi hiyo ni mojawapo ya vitu ambavyo vinatusaidia katika kukua na afya bora. Halafu lingine ni kuhakikisha nalala mapema, kulala mapema huwa kunasaidia afya sana kwa sababu uko na muda mrefu wa kuhakikisha seli mpya za mwili zinaumbika na zile mzee zinakufa. Sasa hapo ndipo mtu huwa analinda ngozi yake kwa kulala kwa muda kama wa lisali saba paka nane hiyo ndiyo tumeambiwa na wanasayansi inasaidia vyema zaidi kuhakikisha mwili wako hauzeeki kwa haraka na seli mingi mpya zinazaliwa kuliko zile zenye zinakufa ukikuwa na muda mrefu wa kupumzika. Na kupumzika ni mojawapo ya kitu cha maana sana kwa sababu kama uko na msongo wa mawazo unaketi mahali unapata ushauri nasaha unaanza kujieleza kujiuliza ni wapi ambapo pengine umekuwa ukipata presha ama mambo yamekuwa yakikuzidi. Sasa unapokuwa na msongo wa mawazo na upate mahali ambapo utaburudika, ama uweke muziki, ama utulie, upumzike vizuri, utaanza kujirudia na kutatua hiyo shida ya msongo wa mawazo. Inakuwa raisi sana na inakusaidia katika kuweka afya yako iwe bora kwa sababu mojawapo ya vitu ambavyo tunapigana navyo siku hizi ni watu kuwa na msongo wa mawazo watu kuwa na mambo mengi pengine ambayo yanawasumbua. Sasa ukikuwa na wakati mzuri wa kuhakikisha umetatua shida la msongo wa mawazo inakusaidia kwa.

Mimi nawafahamu majirani zangu vizuri sana kwa sababu tunaishi nao kwa karibu na huwa kila mara tunaongea nao. Pengine ninapotoka kazini ama tunapokutana kwa barabara na huwa tunashirikiana na majirani zangu kwa mambo mengi sana. Jirani ni mojawapo ya wa mtu wa msaada sana na mtu wa karibu ambaye anaweza kusaidia wakati wa shida wakati ambao uko na janga lolote na wakati wa furaha kushiriki na yeye hio furaha mtafurahia kwa pamoja mtakula pamoja naye. Majirani ni kama ndugu wako wa pili. Na mimi mara mingi kama majirani zangu tumekuwa tukishirikiana kwa vitu tofauti tofauti kama vile msiba umetukuta tunaketi chini kwa pamoja tunaangalia ni jinsi gani tunaenda kushughulikia huu msiba mpaka uishe. Na kwa hakika nimekua nikipata msaada mkubwa sana kutoka kwa wale majirani. Kwa sababu ni watu wa kujitolea. Ni watu ambao wanahakikisha popote ambapo umekwama wanakukwamua. Mahali ambapo pengine haujiwezi kama nakumbuka kuna wakati ambapo nilikuwa na shida na kuku wangu walikuwa wanakufa sana. Sasa jirani mmoja akasema hapana hatutafika hapa akajitolea. Kuja mmoja kwa mmoja tukaenda kwa nyumba ya kuku, tukaketi pamoja tukaanza kuchukua kuku mmoja baada ya mwingine kumchanja ambapo tulikuwa na uwezo wa kuchanja kuku ambao walikuwa wamesalia wote na kuhakikisha tumecha alama tumewachanja. Na kwa kufanya hivyo ilinisaidia pakubwa sana. Kwa sababu sikuwa na ule ujuzi ambao jirani wangu alikuwa nao. Sikuwa nimemuuliza mwanzo ila nilipo muuliza na nikamweleza kama jirani hapo ndipo nilijua umuhimu wa jirani na majirani. Kwa sababu singemweleza, singepata suluhu ni kwa nini kuku wangu wanakufa ovyo ovyo. Lakini vile alikuja tukaketi chini, tukaanza kukagua kuku mmoja baada nyingine kuwapa dawa. Na kuhakikisha tumewaekea alama, ndiposa tusirudie kupeana dawa, ikuje ikaua kuku wale. Sasa tulipo maliza mambo ya kuwaekea wale kuku dawa, tuhakikishe kuku wote wako sawa. Wale kuku walikuja wakanona, wakawa wakubwa, na hata wakazidi kuagua mayai mengi na hata yale mayai yakaaguliwa kwa wingi nikawa na kuku wengi. Nami niliamua kumzawadi jirani yangu kwa kazi nzuri ambayo alinifanyia nika nami pia nikamwanzishia mradi wa kuku hata kama si ndugu yangu lakini jirani ni zidi ya ndugu yako. Kwa sababu ni yeye ndiye anakusaidia kutatua shida zako ni yeye ndiye anakupea mwelekeo ambao ni mzuri. Mweleko ambao huna wivu ama huna ubinafsi wowote. Na kwa kufanya hivyo kwa hakika mimi nasema jirani ni watu moja wapo wa kipekee sana ni watu ambao wanaeza kusaidia kwa shida. Na ukatatua shida ambazo zinakukumba zikaisha. Na hata kama hazitaisha lakini watakusaidia kwa kiwango kikubwa kwa kupambana na lile tatizo. Halafu lingine ambalo nilijifunza na majirani. Majirani ni watu wa maajabu sana. Wakati pengine ambao uko na kazi mingi pale nyumbani na hauna wa mtu wa kukusaidia na pengine ni kazi tu ambayo si haihitaji pengine nguvu mingi na unataka pengine mtu akushikilie ngazi ama unataka kutoa matunda kutoka mtini. Unaona jirani anatuma watoto hake wanakuja wanakufanyia hiyo shughuli kwa bila malipo yoyote na kwa bure bilashi na hata unamrudishia mkono kwa kumpa yale matunda pia waende kama ni ovakado waende wakule na watoto yao na nimeona ujirani ni kitu moja ambacho kimetuweka kwa pamoja kwa sababu amani fulani inajitokeza hauwezi kaa kama uko na upweke kwa sababu mara mingi nikifika nyumbani huwa na naenda kuwatembelea majirani zangu ambao ni wanarika tulisoma pamoja nao sasa huwa tunaenda tunajinafasi mahali tunaanza kupiga pengine hadithi. Tunahadhithia vitu tofauti tofauti ambazo tulikuwa tunafanya tukiwa watoto wadogo huwa tunapata burudani aina fulani ambapo huwa tunakutana pamoja tunashiriki tunaongea tunatatua tatizo tofauti tofauti pengine ambalo lina tukumba. Na tunakuwa na uwezo hata wa kushiriki pengine maono yetu ambaye tuko nao na tunaanza hata miradi tofauti tofauti. Kwa pamoja na inendelea vizuri na nawiri kwa sababu ya kusikizana na kuwa na umoja ambao unatuongoza sisi zote na kwa hakika ujirani si kitu cha kuchezea bali ni moja wapo ya kitu muhimu sana ambacho huwa kinatufunganisha kwa pamoja.